Unafanya mazoezi ya asubuhi au jioni? Mimi mazoezi huwa nafanya kwa nyakati tofauti tofauti. Kuna nyakati nafanya mazoezi ya subuhi, kuna nyakati nafanya mazoezi jioni. Lakini napendelea kufanya mazoezi asubuhi ile alfajiri kabisa. Wakati bado jua halijachomoza. Kwa maana hio ninakuwa na uwezo na pumzi na mwili unakuwa haujachoka bado. Kwa sababu ndio kwanza naianza siku kwa hiyo ninakuwa niko vizuri bado mpya. Kwa hio ninavyoanza kukimbia alfajiri ile hewa ilivyokuwa safi asubuhi pale, ule utulivu, hakuna vumbi, hakuna magari. Lakini pia wakati wa jioni, watu wengi nimewaona wakifaya mazoezi wakati wa jioni, na mimi napenda pia jioni nikafanya. Sio vibaya lakini mara chache ukilinganisha na hii asubuhi. Asubuhi huwa nafanya sana mazoezi na ninapenda.

Niambie kuhusu nchi ungependa kuitembelea. Unaweza kushiriki ni nchi gani ungependa kuitembelea? Mimi ningependa kuitembelea nchi Afrika ya Kusini. Japo kuwa pia nchi ya Brazil nchi ya ambayo inanivutia na ngependa kuitembelea pia. Lapda unaweza kueleza ni kwanini unaitamani nchi hiyo. Kwa sababu kwenye kazi ninazofanya nimepata marafiki wengi sana ambao wako Afrika ya Kusini. Je unakumbuka kitu fulani kuhusu nchi hiyo, ulicho kisikia ndio. Nakumbuka kuhusu raisi wao wa kwanza mweusi Nelson Mandela na changamoto ambazo taifa lilipitia wakati wa ukoloni UNgependa kueleza ni nini ungependa kuona huko, ningependa kuona Afrika kusini inazidi kufanikiwa na kwa taifa kubwa zaidi. Unahisi nini unapofikiri kuhusu safari hiyo. Napata hamu ya kwenda zaidi na napata raha.

Jee, unapenda kucheza michezo ya ubao. Ndiyo, ninapenda kucheza michezo ya ubao na hii michezo iko mingi, tofauti tofauti. Kuna mojo unafaamika kama drafti. Kuna mwingine unafaamika kama bao. Sasa hii ndo miwili mikubwa ambayo inaumaarufu sana. Katika mazingira ambao mimi nimekua na nimekua nikiicheza kwa muda mrefu sana lakini kwa bao limekuwali kichezwa sana na wazee lakini mchezo wa drafti umekuwa ukichezwa sana na vijana. Vijana wengi tofauti. Napenda sana drafti kwa sababu ni mchezo ambao unatumia akili nyingi sana. Kuweza kufikiria, kuweza kupanga mkakati namna gani ya kumshambulia mwenzako alafu pia kuangalia hatua za mbele yani na kumtabiri mwenzio atakuja aje. Labda yatapita hivi, atelekea huku kwa maana we utatoka huku utapita huku, hivi ndivyo mchezo, unavyochezwa.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Mimi simu yangu natumia kwa mambo mbali mbali. Lakini kubwa ni mawasiliano. Natumia kufanya mawasiliano ya kibiashara, mawasiliano ya kiofisi, mawasiliano ya kirafiki, mawasiliano ya kindugu, mawasiliano ya ina zote. Lakini pia, simu natumia kama nyenzo ya habari. Kupata habari, kupokea habari kwenye mtandao ya kijamii kuperuzi kwenye mtandao wa internet kuweza kujua leo duniani nini kimetokea. Kwa mfano yaliyotokea Marekani na Venezuela Marekani na Irani Marekani na Urusi. Mataifa tofauti tofauti. Bara la ulaya wanasema nini. Hivi vyote navijua kupitia simu. Kwa hiyo natumia simu kwa mawasiliano na kuhabarika, na biashara pia natumia.